Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu na jinsi inavyosaidia kufikia malengo yangu binafsi na ya kikazi. Pia, ninapopokea pongezi au kutambuliwa kwa juhudi zangu. Hili, hunifanya niwe nayo hamu ya kufanya kazi kwa bidii. Kufahamu kuwa kazi yangu inachangia katika mafanikio ya timu na kampuni pia.

Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, mimi hujitahidi kutulia kwanza, kisha hupanga kazi yangu kwa mpangilio wa kipao mbele, nachukua mapumziko mafupi, ili kupumzisha akili na wakati mwingine, hujipa muda wa kufanya jambo linalopenda, ili kuondoa mawazo. Hii hunisaidia kurudi kazini, nikiwa na umakini na nguvu mpya.

Mimi huanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa kwanza malengo na mahitaji yake. Kisha hupanga hatua kwa hatua nikigawa kazi ndogo ndogo ile ziwe rahisi kushughulikia. Pia, huamua ni rasilimali gani nahitaji na kupanga muda wangu. Ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa ufanisi na kwa wakati.

Mimi napenda juisi ya machungo baridi sana, kwa sababu inaladha tamu asili, inapoza mwili na hunipa nguvu maramoja. Hasa wakatu wa juakali au baada ya shugilizitu. Juisi ya machungo pia ina vitamin C nyingi ambao husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kunifanya nijisikia afianzuri.

Wakati wajua kali, mimi napenda kukaa kivulini au chini ya mti mkubwa ili kupumzika. Pia napenda kunywa kinywaji baridi kama vile juisi au maji baridi ili kuondoa joto mwilini. Wakati mwingine, napenda pia kuchukua pumziko fupi kwa kufurahia hewa safi au kutembea kwa tahadhari bila kuumia kutokana na jua.

Timu yangu bora ya mpira wa kilabu ya marekani ni New England Patriots. Ninapenda timu hii kwa sababu inahistoria ndefu ya ushindi na inawachezaji hodari sana. Ambao kila wakati huonyesha mshikamano na ustadi mkubwa uwanjani. Mchezo mkuu wa timu hii ni Super Bowl. Ambapo, timu zinashindana kushinda taji la juu kabisa la mwaka. Mchezo huu ni wa kusisimua na kila wakati hufanya mashabiki wajisikie furaha kubwa na msisimko mkubwa. Mchezaji ninayependa zaidi ni Mark Jones kwa sababu ni mchezaji makini, anapanga mchezo mzuri na huchukua maamuzi sahihi chini ya shinikizo. Ninapoiona timu hii ikicheza, ninasisimka sana na kujawa na furaha, hasa pale wanapofanya maajabu uwanjani. Pia hufanya nikuze mshikamano na mashabiki wengine na mara nyingine hata kushangilia bila kujali muda au hata mahali nilipo.

Programu ambayo mimi huitumia kila siku ni WhatsApp. Kwa sababu inaniwezesha kuwasiliana na marafiki na familia haraka na pia kwa urahisi. Pia napenda kutumia WhatsApp kwa vile inawezesha kutuma picture, video na sauti na hivyo hufanya mazungumzo kuwa ya kufurahisha na ya moja kwa moja.

Naam, mimi natumia video kuwasiliana. Mara nyingi napiga au kutuma video fupi kwa marafiki na familia kupitia programu za mitandao. Ili kuonyesha kile ninachofanya au kushiriki matukio ya furaha. Video hufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi na ya kusisimua zaidi kuliko maneno tu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi, ni kazi ya kujitolea katika shirika la kijamii. Uzoefu huu umenifundisha umuhimu wa kushirikiana na wengine kushughulikia changamoto kwa subira na kupanga kazi vizuri. Pia nimejifunza kujua dhamani ya kikazi, iwe ndogo au kubwa na jinsi kila hatua inavyosaidia kufanikisha malengo makubwa ya timu.

Mimi husherehekea sikukuu kwa kuwa na familia na marafiki, kushiriki chakula kizuri na kufurahi muda wa pamoja. Kwa sikukuu za kidini, napenda kuimba nyimbo za kushirikiana zawadi, kwa sikukuu za kitaifa, napenda kushiriki kwenye sherehe na maonyesho. Na kwa sikukuu za kitamaduni, napenda kushiriki kwenye michezo na ngoma. Sikukuu ni muda wa furaha, upendo na kusherehekea tamaduni zetu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa furaha na kushirikiana na familia na marafiki wa karibu. Kila mwaka, siku hiyo huwa na chakula kizuri, kuimba au michezo midogo. Siku yangu ya kuzaliwa ni nafasi ya kutafakari maisha, kuona mafanikio yangu, kujifunza kutokana na changamoto na kupanga malengo mapya. Kwa jumla, napenda siku hiyo kuwa ya furaha, shukrani, mshikamano na kumbukumbu nzuri.

Mwandishi wa vitabu ninaempenda sana ni keno walibora, ambaye ni mwandishi mashuhuri kutoka Kenya, namdhamini sana kwasababu anauwezo wa kuelezea maisha ya kawaida ya kila siku kwanjia inayoelimisha na kuvutia. Hadithi zake, hazija andikwa tu kwa lugha ya kuvutia, bali pia zinafundisha maadili, uwajibikaji na jinsi ya kushuhulikia changamato za maisha. Vitabu vyake hutoa ufahamu wa maisha, huchochea fikra na pia hutoa burudani jambo linalo nifanya nisome kwa shauku kubwa sana.

Nachaji kifaa changu mara moja kwa siku, hasa usiku kabla ya kulala, ilikuanzia siku ijayo nabetri kamili na bila wasiwasi wa kuishiwa nguvu katikati ya siku. Wakati mwingine, kama siku nindefu au nina kazi nyingi zinazoitaji kutumia kifaa kwa mudamrefu, nachaji tena katikati ya siku iliku hakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi, vizuri na kwa ufanisi.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya, kurahisisha kazi na kuboresha maisha ya kila siku. Napenda kuona jinsi vifaa au programu mpya, zinavyo ongeza ufanisi, usalama na ubunifu. Kujaribu teknolojia mpya hunifanya niwe na maarifa ya kisasa na kunisaidia kuendana na mabadiliko ya dunia ya kidigitali.

Tabia ya watu ninayochukia zaidi, ni ukosefu wa heshima na uaminifu. Watu ambao hawatii maagizo, wasiojali hisia za wengine, au wanadanganya ili kunifanya kijiskia vibaya na kuzidisha msongo wa mawazo. Aidha, kusema maneno yasiyo ya maana au kupuuza majukumu yao, pia ni tabia ambayo sipendi kwa sababu inaharibu ushirikiano wa kufanya kazi kuwa ngumu. Kwa ufupi, ninachukia tabia ambazo zinaribu uhusiano, kuvunja imani na kupunguza mshikamano wa kijamii au kasimu.

Mimi ni mwenye nidhamu na mchapa kazi. Napenda kupanga kazi zangu na kuzilazimisha kwa wakati. Ninawezo wakujifunza haraka na kuzoya mazingira au majukumu mapia. Mimi ni muajibikaji na chukua kazi kwa umakini na kuajibika kwa matokyo yake. Ninaushirikiano mzuri na wenzangu na sikiliza na kuheshimu mawazo ya wengine. Pia ninauwezo wakutatua matatizo na pendelea kutafuta suluhisho badala ya fizingizio.

Ninaipenda keki ya chokoleti. Inaladha tamu, inayopendeza sana na harufu mzuri. Keki hii huwa laini na rahisi kuliwa. Hasa inapopikwa vizuri na kupambwa juu na krimu ya chokoleti. Ladha yake hunifurahisha na hunifanya nijisikie vizuri ninapokula. Hasa wakati wa sherehe au siku maluum. Pia keki ya chokoleti inafanya kuliwa wakati wowote, iwe nyumbani au kwenye sherehe. Keki hii hunivutia kwa ladha yake tamu, muonekano mzuri na furaha ninayopata ninapokula.

Chakula ninachopenda kula jioni ni wali na maharage. Napenda chakula hiki kwa sababu unishibisha vizuri na hunipa ngufu baada ya shughuli za siku nzima. Wali ukiwa laini na maharage yakiwa yamepikwa vizuri, yenye nazi au mchuzi mtamu unifanya nijisikie nimeridhika. Pia ni chakula rahisi, chenye afia na kinachofaa kuliwa jioni bila kunisumbua tumboni.

Hapana, sijawai kujifunza kupiga gitaa, lakini nina hamu kubwa ya kujifunza siku moja. Ingawa sijawai kupata nafasi au muda wa kuanza mafunzo napenda sana muziki na ala za muziki kwa ujumla. Gitaa linanivutia kwa sababu linaweza kupigwa peke yako au pamoja na watu wengine na linaweza kuambatana vizuri na uimbaji. Na amini kujifunza kupiga gitaa, kungeongeza kibaji changu, cha ubunifu na kunipa njia nzuri ya kujiburudisha. Kupunguza mawazo na hata kushiriki furaha na wengine. Endapo nitapata nafasi na rasilimali, ningependa sana kujifunza kuanzia hatua za mwanzo, hadi kueza kupiga nyimbo mbalimbali.

Naam napenda chakula kitamu sana. Napenda chakula chenye ladha nzuri, kilichopikwa vizuri, na chenye harufu ya kuvutia. Chakula kitamu unifanya nifurahie kula na kunipa hamu ya kula hata zaidi. Pia, unifanya nijisikie nimeridhika na mwenye furaha. Hasa ninapakula pamoja na familia au marafiki. Chakula kitamu ni kitu muhimu kwangu kwa sababu unipa nguvu na furaha.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hasa yale yana husiana na mambo nayop enda au huhitaji kujifunza zaidi. Kusoma maoni, kuna nipa mtazamo tofauti na kuna nisaidia kuelewa jinsi watu wengine wanavyo fikiria au kuhisi kuhusu jambo fulani. Ni njia nzuri ya kupata taarifa mpya, mapendekezo au hata burudani. Napendelea kuchuja maoni nina yosoma kwa sababu si yote hua na usahihi au yenye manufaa. Kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kupanua ufahamu wangu na kunipa mawazo mapya.

Mara nyingi, mimi natumia programu zinazonisaidia kazi zangu na kujifunza. Napenda kutumia programu za kuandika na kuhariri maandishi, za kufanya hesabu au kupanga ratiba. Pia napenda kutumia programu za mtandao kupata taarifa au kufanya utafiti. Na zile za mawasiliano kama barua pepe au ujumbe kuwasiliana na wengine. Napenda kutumia programu za kuhifadhi data ili kueka taarifa muhimu kwa urahisi.

Napenda mbwa kuliko paka zaidi Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wanapenda kucheza na huwa karibu sana na binadamu Mbwa hunipa furaha, ulinzi na urafiki na pia ni rahisi kuzoea kuishi na watu Ingawa paka nao ni wazuri, mimi napendelea mbwa kwa sababu ya tabia yao, ya upendo na utii.

Tabia ya watu inao nichukisha zaidi ni uwongo na kudanganya. Ninachukia tabia hii kwa sababu inavunja uaminifu na kufanya iwe vigumu kuamini mtu. Watu wanaokua na tabia hii ya kudanganya hunivuruga kwa sababu ni heshima na haionekani kuwa na moyo wa huruma. Ninapendelea watu wazi, waaminifu na wanaojali wengine. Na ninachukia wale wanaojifanya tofauti na vile walivyo au kudanganya.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali. Kwanza, ninashirikiana na watu wengine kwa kuheshimiana, kusaidiana na kushiriki mawazo yenye kujenga. Pia, nashiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano, kazi za maendeleo, au kusaidia pale inapohitajika. Zaidi ya hapo, ninaheshimu sheria na mila za jamii na kujitahidi kwa wengine kwa tabia na matendo yangu. Kwa ujumla, nachangia katika jamii yangu kwa kushirikiana, kusaidia na kuhimiza amani na maendeleo.

Shugli ninaipenda na kunivutia zaidi ni kusoma. Napenda kusoma kwa sababu uniongeza marifa, kunifungua mawazo na kunisaidia kuwelewa mambo mbalimbali ya maisha. Kusoma unifanya nitulie, nijifunze vitu vipia na nijiongeze uwelewa kila siku. Pia ni shugli nayaweza kuifanya mudawa wote bila kuitaji watu wengi au vifaa vingi.

Nimepata nafasi ya kuenda mahali penye mandhari nzuri, kama milima yenye kivuli na mito. Au maeneo ya puani yenye mchanga meupe na maji safi ya bahari. Mahali hapo ni pazuri kwa sababu kuna utulivu, hewa safi na uzuri wa asili unaofanya mtu ajisikie amepumzika na furaha. Pia ni sehemu nzuri ya kupiga picha, kujifunza kuhusu mazingir na kuchukua muda wa kufurahia uzuri wa dunia.

Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa fursa ya kugundua ladha tofauti na jinsi vyakula mbalimbali vinavyopikwa. Kula chakula kipya ni kama safari ya ladha. Inanikumbusha utamaduni na mila ya sehemu tofauti. Pia kunanipa maarifa kuhusu vyakula na kunanisaidia kujua ni vyakula gani vizuri na vinavyopendeza zaidi.

Mimi napenda kunyoa ndevu kuliko kuzivaa. Sababu ni kwamba kunyoa ndevu kuna nifanya nijisikie safi, mpangilio na mwenyeheshma. Pia kuna nisaidia kuepuka joto na harufu isiyo pendeza. Na inanifanya pia niwe huru zaidi bila shinikizo la ndevu kuongezeka au kuhitaji matunzo makali. Kuzivaa ndevu kunaweza kuwa nzuri kwa mtindo au tamaduni fulani. Lakini mimi binafsi napendelea mtindo wa safi na uliopangika.

Ndiyo, nimewai kununuwa tikiti za Tukio. Mara nyingi, huwa ninanunuwa tikiti pale kuna tamasha, michezo au hafla za burudani. Kununuwa tikiti, kunanisaidia kuhakikisha kuwa ninaingia Tukio hilo bila usumbufu na kupata nafasi nzuri. Pia ni njia ya kupanga mapema, kuepuka foleni ndefu na kuhakikisha ninapata furaha ya Tukio hilo kikamilifu.

Kila siku, mimi natumia usafiri wa uma kama basi au daladala ili kuenda kazini au shule. Napenda kutumia njia hii kwa sababu ni rahisi, inarahisisha usafiri kwa umbali mrefu na pia husaidia kuokoa pesa na mda. Wakati mwingine, ninatembea kwa mguu, pale ni umbali mfupi, kwani ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na pia kuiona mazingira karibu. Napendelea njia ya usafiri, zinazonisaidia kufika salama, kwa haraka na kwa urahisi.

Mimi na jilinda mtandaoni kwa kuchukua tahathari mbali mbali ili kuepuka hatari. Kwanza, huwa siweki tarifa zangu binafsi kama anwani, namba za simu au tarifa za kifedha. Kwa sababu, hizi zinaweza kutumika vibaya na wandanganyifu. Pili, natumia nywila imara na tofauti kwa kila accounting. Na hubadilisha mara kwa mara ilikuwepuka wizi wa accounting. Zaidi ya hayo, nakagua viungo na ujumbe kabla ya kubofya. Kwani baathi zinaeza kuwa na virusi au programu hatari Natumia mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti ni nani anaweza kuona au kuwasiliana nami Aitha napata ushauri au msaada kutoka kwa watu wenye uzoefu pale ninapohisi kuna hatari Nasipendi kushiriki chochote kinachoweza kuniletea madhara Najilinda mtandaoni kwa kueka mipaka tahadhari makini na matumizi ya teknolojia salama. Kuhakikisha usalama wangu na watarifa zangu ziko sawa.

Siku yangu ya kuzaliwa, napenda kuisherekea kwa kupata muda mzuri na familia na marafiki. Kwa kawaida, napenda kuwa na sherehe ndogo yenye furaha, mziki, na kucheza pamoja na wapendwa wangu. Napenda kusherekea kwa njia ya furaha na tulivu. Ambapo kila mtu anajisikia vizuri na kushiriki na mimi hisia za siku hii malum. Kuna kumbukumbu moja moja bora sana. Ambapo nilisherekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na rafiki na familia kwa karibu. Tulicheza michezo ya kufurahisha, kulia na kuimba pamoja, na nikaona jinsi kila mmoja alivyokuwa na furaha. Kumbukumbu hii ilibaki moyoni mwangu kwa sababu nilihisi upendo, furaha na ushirikiano wa kweli kutoka kwa watu niliowapenda. Chakula ninachokipenda siku ya kuzaliwa ni keki ya chokoleti, kwani ina ladha tamu, harufu nzuri, na hunifanya nijisikie furaha ninapokula. Zaidi ya hapo, napenda pia vyakula rahisi, lakini vienye ladha nzuri, inavyoshirikiana chakula cha familia na rafiki. Kuhusu zawadi, napenda kupokea zawadi ambazo ni za kifaa, cha kujifunzia, vitabu, au kitu chenye maana ya binafsi. Kwani zinazinisaidia kujifunza zaidi na kukumbuka siku hii kwa miaka mingi. Pia napenda zawadi ambazo ni za furaha na zinanipa kumbukumbu nzuri ya siku yangu ya kuzaliwa. Kwa kifupi, siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya vuraha, kushirikiana na wapendwa, kufurahia chakula kitamu na kupokea zawadi yenye maana, ambapo pia kila kitu kinachangia kumbukumbu, nzuri na furaha ya kweli.

Mara nyingi, wikendi napenda kuzipanga kwa mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shughli za kufurahisha. Jumamosi ni siku ninayopenda kufanya mambo ya kawaida, kama kusoma vitabu, kufuatilia habari, au kufanya shughli nyepesi nyumbani. Wakati mwingine, napenda kutembea au kuenda mahali pa kufurahisha, kama kafeteria au kafei ya karibu kunywa kahawa na marafiki. Hii hunipa nafasi ya kupumzika, kuzungumza na wengine, na kupata furaha kidogo baada ya wiki ndefu, ya kazi, au shule. Jumapili, mara nyingi ni siku ya kupumzika zaidi na kuwa na familia, kuzunguka nyumbani, kuangalia televisheni, au kucheza michezo midogo pamoja na ndugu. Pia wakati mwingine napenda kutembelea maeneo ya burudani au asili kama bustani na mito kwani huchangia kupumzika kiakili na kuona uzuri wa mazingila Kila wikendi napenda kushirikiana na familia, ndugu au marafiki wa karibu Kwani ni furaha kubwa kuwa na watu wa karibu na kushirikiana nao wakati wa burudani Napenda mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo madogo yenye maana Sio shughli nyingi zinazochosha, lakini zile zinazoongeza furaha na kumbukumbu nzuri. Wikendi zangu ni muda wa kupumzika, kufurahia chakula kidogo, kushirikiana na wapendwa na kufanya mambo ya kawaida yanayo niacha na furaha.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi. Nikihakikisha kila jukumu ninayoshughulikia linakamilika kwa kiwango bora zaidi na kwa wakati unaofaa. Napenda kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu kila siku. Lengo langu ni kushirikiana vizuri na wenzangu, kuimarisha mawasiliano mazuri na kujenga uhusiano wakuaminiana. Kwa hili, ufanya kazi kuwa rahisi na yenye matokeo bora. Pia, ningependa kuwa mfanya kazi wa kuaminika na mwenye mchango chanya. Mtu ambaye wenzake wanamtegemea na anayetoa thamani halisi kwenye kazi.

Maranyingi, ninacheza na marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu. Napenda kucheza pamoja nao kwa sababu tunafurahia wakati wetu pamoja, kucheka, kushirikiana katika michezo na kujenga urafiki mzuri. Wakati mwingine, napenda pia kucheza peke yangu pale ninapohitaji utulivu au kuzingatia mchezo fulani vizuri. Kwa kifupi, ninapendelea mchezo ya pamoja kwani inachangia furaha, mushikamano na kumbukumbu nzuri.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mpangilio mzuri, nidhamu, na utunzaji wa muda. Pia ni muhimu kuwa na uwezo kuhusiliana kwa uwazi na kwa heshima, ili kushirikiana vizuri na wenzangu na kufanikisha majukumu kwa ufanisi. Kujifunza haraka kwa kutumia teknolojia ipasavyo ni study nyingine muhimu sana, kwani inasaidia kukamilisha kazi kwa haraka na kwa usahihi. Zaidi ya hayo, kushugilikia changamoto kwa utaratibu na uvumilivu ni muhimu sana, kwani kazi nyingi huja na matatizo madogo madogo ambayo yanahitaji suluhisho la haraka na la busara.

Ninapenda kununuwa vitu zangu sokoni na kwenye maduka ya karibu. Napenda maeneo haya kwa sababu vitu upatikana kwa urahisi, bei hua nafuu na ninaweza kuchagua kile na chokipenda moja kwa moja. Pia napenda kununua kwa uzaji nina wazoea kwa sababu hunisaidia kwa uaminifu na huduma nzuri. Wakati mwingine kwa vitu maalumu, naweza nunua maduka ni makubwa au mtandaoni kulingana na mahitaji yangu.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini hasaa vile vinavyoongeza maarifa na kuhamasisha. Napenda vitabu vya elimu na utafiti, vinavyonifundisha mambo mapya, au kunisaidia kuelewa dunia bizuri zaidi. Pia napenda vitabu vya hadithi na riwaya, kwa sababu huchangia kufikirisha, kuburudisha, na kuniruhusu kuingia katika maisha ya wahusika tofauti. Vitabu vya mafunzo kibinafsi, haukusisimua pia ninavipenda, kwani hunitia moyo, na kunisaidia kuboresha tabia na studies zangu.

Nampenda mchezaji Cristiano Ronaldo. Ni mchezaji mwenye ustadi mkubwa, nidhamu, na moyo wa ushindani. Napenda jinsi anavyopiga magoli kwa ustadi, jinsi anavyoshirikiana na wenzake, na jinsi anavyofanya jitihada za kila wakati ili kuboresha utendaji wake. Na ananivutia anavyojitahidi kuishi kwa nithamu, kuzingatia mazoezi, na kuonyesha moyo wa ushindani bila kudanganya. Jambo linalomfanya kuwa mfano wa kuigwa, si tu kwenye soka, bali pia katika maisha ya kila siku.

Mboga nazopenda kula ni spinaji, karoti na brokoli. Napenda hizi mboga kwa sababu ni zenye lishe nzuri, husaidia afri ya mwili na zina ladha nzuri ninapopika au kuzipika kwa njia rahisi. Spinaji ni nzuri kwa kuongeza nguvu na afya ya damu, karoti unisaidia kuona vizuri na brokoli ni nzuri kwa kinga za mwili. Pia napenda kuchanganya mboga hizi na vyakula vingine ili chakula kiwe ladha tamu na virutubisho vyote muhimu.